Mara nyingine napenda kutumia Wi-Fi kwa kazi na burudani kwa sababu ni haraka, thibiti na inasaidia kuokoa data ya simu. Hata hivyo, ninatumia data ya simu pale si Wi-Fi au ninapokuwa safarini au nje ya nyumba ama ofisini, napendelea kutumia data kwa dharura au wakati muda ni mfupi. Na Wi-Fi kwa shughuli ndefu kama mtandao, kuangalia video. Au kufanya kazi kwa mtandao, kwa hivyo, nachanganya Wi-Fi na data ya simu kulingana na mahitaji na mazingira yangu.